Mimi kwangu napenda kuenda madukani masaa ya asubuhi na masaa ya jioni Haswa masaa ya asubuhi maana nita Shughulika kile nataka hiyo asubuhi na kile naona kama nataka kwa hiyo siku na jioni wakati pia naona kile nataka hiyo jioni.

Mimi kwangu napenda chakula kitamu sana napenda ki chakula ambacho kiko na mafuta ya kiasi na pia kitunguu chake niskie kinaonja vizuri kimeiva, kimetosha kitunguu imetosha nyanya na pia imetosha viungo ikawa inaonja vizuri.

Ya kuhakika huwa napenda kupika picha Haswa kwa sababu ya kuweka kumbum kubu wakati nina marafiki Ama wakati ni na mpenzi wangu na kuna mahali ambapo tumeenda na nataka nikae na kumbu kumbu ya siku hio Kile kitu ambacho tulifanya Hivyo hapo hivyo sababu napenda kupiga picha.

Timu ya mpira wa mguu ambayo mimi haswa huwa naipenda huwa napenda timu yetu ya nchi ya kenya harambe stars, hapana mimi si mtu wa kufuatilia sana mipira ya nje na kwa hivyo mimi huwa tu napendezwa na hii yetu na haswa wakati wanashindana na wengine.

Nikiwa utotoni nilipenda sana kutembea, kuongea na wengine, kuenda sana kucheza pia na wengine sana. Hizo ndizo vitu zile ambazo nilipenda sana. Na pia nilipenda kuvalia vizuri, pia kula hizo ndizo vitu ambazo zilinipendeza sana wakati huo nikiwa mtoto.

Vile hua na jirida kutokana na vitisho vya mtandao Haswa ni mambo yangu ambayo Sipaswi kuleta kwa umati ni naiweka ikiwa yasiri na pia kuhakikisha neno langu yasiri pia nimerificha na sijatumia lile ambalo ni rahisi sana mtu mtu mwingine kujua.

Kweli hakika huwa napenda sana kununua vitu mtandaoni Maana pia huwa inanipunguzia kusafiri kutoka kwenda mpaka mahali izo vitu ziko Kwa hivo mimi huwa sana napenda sana kununua mtandaoni inachagua kile tu nataka naitisha na ninaletewa ata kulipa nalipa mtandaoni naletewa mpaka nyumbani.

Kwa kuwa mimi ni mwanaume, mimi napenda suruali, sketi ni ya wadada na kwa hivyo mimi napenda sana suruali na suruali huwa bora sana inanisaidia pia katika kutembea, katika pia kufanya shughuli zangu na hiyo ndiyo sababu mimi kwangu napenda suruali sana.

Ushauri ambayo ningependa kupea mtu ambaye Anayeanzia kazi anayeanza kazi ni kuwa mtu mvumilivu na pia kuwa mtu mwaminifu katika kazi yake Maana wakati mwingi utagundua matokeo mengine utaiona hautaiona mwanzo Bali ukiendelea utaiona pia ukiwa umeaminika.

Kwa hakika Mimi huwa napiga kura Maana huwa nasema ya kwamba kila mtu ambaye ni raia mwaminifu ako na haki ya kujichagulia yule mtu anataka ndivyo aongozwe kuringana na vire ya anataka kwa Hivo mimi huwa napiga kura.

Mazoezi yangu ya kila siku haswa huwa ni eneo la kutembea.Huwa napenda kufanyisha miguu yangu kazi katika eneo la kutembea natembea hapa na kule nahakikisha nimechukua muda mrefu katika kutembea ndivyo kama njia yangu ya mazoezi.

Ya kweri huwa nahifadhi kitu cha dhamani na niko na vitu nyingi maana niko na cheti cheti changu cha masoma ambao nimesoma ambacho ni kitu cha dhamana na cha dhamani na ambacho Nimeificha na nikaiweka vizuri.

Lipoti za kazi, katika eneo la kuadaa lipoti za kazi Huwa inaringana na zile vitu ambazo napaswa kueka ama zile vitu ambazo nataka kuelezea maana Kwanza huwa na angalia mambo ambao ni muhimu katika lipoti za angu za kazi.

Data yangu haswa mimi huwa naifadhi katika eneo la hewani na huwa naifadhi vizuri ana kuna zire vitu ambazo na tumia ku ficha nayo kama nenolasiri pia kuani meaka kindole ndivio niwe niwe ficha vizuri.

Mafanikio ya binafsi ambayo huwa naweza kudhamini ni wakati nimekuwa natabia natabia hiyo nimeiweza kuiweka chini hata kama nitabia nimekaa nayo kwa muda mrefu hiyo ndiyo mafanikio ya kibinafsi ambayo mimi kwangu huwa na dhamini sana sana.

Mji ambao ningependa kutembelea duniani ni mji wa Dar maana nimesikia sifa za Dar es Salam ata kama kama sijafika huko na nikatamani sana siku moja nitoke nifike na pia nimesikia kuhusu gorosho kodiko huwa zinatoka na ninazipenda sana.

Mimi kwangu sijiwaifanya yoga, maana pia siipendi kamwe, lakini mimi napenda kutulia mbere za mungu naeza tulia mbere za mungu niwaze kuhusu neno rake, yale amenitendea lakini kuhusu yoga kwangu siipendi kamwe, hata sijiwai fanya siku hata moja.

Vile huwa nafanya marafiki wapya, ene mmoja ya ni kujifunza kuongea na watu wengine, na pia kujifunza kuwa wazi na wengine, na pia kujifudisha kueka mipaka. Ndivyo mwengine, atakae kuja kwa maisha yangu, nisimkose kwa kutompea mipaka yake.

Harufu ambayo mimi hupenda sana ni harufu ya maua na harufu pia ya manukato. Ambayo hua haswa ya strawberry. Hiyo ni manukato ambayo hu nipendeza sana. Na hiyo ndiyo haswa hua na nunua mara nyingi na hiyo ndiyo hua na jinyinyuzia.

Programu zile mimi haswa huwa natumia sana kwa simu ni programu za zile ambazo zina husika na mambo ya nyimbo. Hizo huwa natumia sana maana pia napenda kucheza sana wimbo na pia huwa napenda sana kusikiza kuhusu ujumbe ama injili ambayo inahubiriwa.

Mwenye huwa nacheza nae mara nyingi haswa huwa ni mpenzi wangu Maana ni tunapendana na kwa hivyo naweza mwambia chochote ambacho ni cha kucheza na hatakuwa na shida na mimi Kwa hivyo huyo diye huwa nacheza naye sana mara nyingi.

Kitendo cha wema ambacho nimewaifanya si kimoja ama viwili eneo moja ni kukuta mtu na kumsaidia na chakura na nikagudua ni mtu ambaye hakuwa amekura kwa siku kadhaa na pia nikamsaidia kwa siku kadhaa Pia akaweza kura hiyo ndiyo moja yenye naeza elezea.

Ya kwa uhakika nimewai fanya kazi ya kujitaolea na moja yake nilijitolea kufanya kazi kanisani Kuna kanisa lilikuwa rinajengwa na nilipoona sitaweza sina fedha za kupeana niliamua mi mwenye nikajitoa siku nne Nikaenda kuwasaidia kufanya kazi Hivyo ndivyo nilifanya kazi ya kujitolea.

Ndoto yangu kubwa ni wakati naona watu ambao wanapona saratani, watu ambao wanapona ukimwi, watu ambao wanafufuka, viwete ambao wanatembea, watu ambao wanatoka chini ya utumwa, wa nira na wa shetani, na kuja katika ufalme wa mungu na kutembea katika uzima wa mungu.

Mchezo ambao ninapenda kucheza, napenda kucheza mchezo wa mpira, maana mpira nirahisi. Hata mkiwa wawili mnaeza cheza, mnaeza ata cheza pepeta, mshindane pepeta, mnafanya na mnaona vile Mmeweza kufika ama mmeweza kutokea.

Likizo yangu ya ndoto, ningependa sana kuenda nchi ya Israeli, maana eneo lile, kuna historia kubwa sana ya ukristo, kwa kuwa Yesu alizaliwa kule, pia akakulia kule, pia akafika eneo la kufa na kufufuka hata na kubaki wa eneo lile. Hiyo ndiyo eneo la likizo yangu ya ndoto.

Zana za kidigitari ambazo mimi hutumia kila siku ni motimita huwa naitumia kupima umeme, kupima kile tunaita umeme unaoapita katika waya na pia voltage yenye inapita katika waya na pia kupima kama waya imekatika ama bado inaendele.

Picha mimi huwa napiga mara mingi iwezekanavyo, kurigana na mahali ambapo niko, na pia kurigana na kire kiko maana kitu kimoja napenda kueka ni kubu kubu, napenda kuwa na kubu kubu ya mambo ambayo ilitokea matukio ya maisha yangu, na matukio ambayo ilitokea kwa rafiki zangu ama jamaa zangu wa karibi.

Mimi katika kusafiri, napenda kusafiri na GPS, kuliko ramani. Maana GPS hata ukipotea itakuonyesha umepotea, lakini ramani itabidi urudi uanze kusoma, uanze kuangalia, mahali ulipotelea, unaeza ona wakati umeshapotea sana. Lakini GPS ukipotea tu hivo, ukiwa umeweka inaongea, itakuambia hata unapotea.

Timu ya mchezo huwa nayo huwa na fuata Harambee Stars ni timu ya mchezo ya mpira katika nchi ya Kenya na huwa na furahishwa na vire wanajikakamua. Ata wakati wa maramoja unakuta wameshidwa lakini bado unaoana wanajikakamua wanaendelea bado na mashidano wanajaribu kurudi.

Kwa hakika mimi hua natumia mitandao ya kijami. Kama vile Facebook, pia hua natumia Telegram, pia hua natumia WhatsApp, pia hua natumia TikTok. Kwa hivyo mimi hutumia mitandao ya kijamii. Haswa Facebook na TikTok ndio huwa natumia kuriko zigine zote.

Sera ya kampuni ambayo mimi huyaona muhimu ni kuhusu kufika katika wakati unaofaa, na hiyo huwa inasaidia mtu ajenge nidhamu ndivyo mtu ajifundishe kuingia mapema na pia kutoka ile masaa ambayo tumewekewa ndivyo mtu asitoke kabla ya wakati wake.